Ndio, nimewai enda maonyesho sanaa. Maonyesho ya sanaa ambayo nimehudhuria au ambayo nimeona ni maonyesho. Sana sana ya vitabu ambavyo nilisoma nikiwa kitado cha pili wakati nilikuwa nasoma. Masomo yangu ya chuo cha sekondari. Hapo nilioneshwa maonyesho kadhaa ya hapa na pale ya misimu jamii na. Vitabu vilivyo ambayo tulikuwa tunasoma wakati huo. Maonyesho yalisaidia sana kuelewa zaidi kile ambacho nilikuwa nasoma. Ilipia ilikuwa inafanya rahisi sana ama rahisi mno ya jambo ambalo nilisoma kwenye vitabu kukaa ndani ya akili yangu kwa wakati mrefu. Maonyesho yalinisaidia kupatana na watu mbali mbali. Iyo ilinijenga kwa sababu tulieza kushirikiana. Kuongea wakati mwigine ili kuona na kubadilisha mawazo kuhusu sanaa. Sanaa ilinijenga ilinisaidia pia kujenga kiswahili kyangu. Ilinisaidia sana kuendeleza na kukunipa kipaumbele katika maisha yangu. Sanaa ilinisaidia sana na pia inaendelea kunisaidia katika maisha yangu ya kila siku. Sababu kile ambacho nilisoma kupitia vitabu na pia kupitia maonyesho. Inanisaidia kuishi maisha yangu ya kila siku. Maonyesho haya yalikuwa na watu ambao wamejifunza na wamekaa chini. Wakapitia vitabu hivyo kwa kina So walipo kuja kutuonyesha maonyesho ao ya sanaa. Walikuwa wanaonyesha kwa ustadi ambao ulikuwa juu sana. Ustadi huyo ilitusaidia kuelewa hasaa sisi wanafunzi ambao tulikuwa wakati huo tunasoma iliweza kutusaidia kujenga akili zetu, kujenga pia uhusiano wetu na wanafunzi wengine.